Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ni sehemu muhimu ya maisha yetu. Kwa sababu, hutusaidia kupata nguvu, afya na faraja ya mwili. Kwa upande wangu, kinywaji ni nachokipenda zaidi ni maji. Ingawa watu wengi hupendelea vinywaji vingine kama juisi au soda mimi napenda maji kwa sababu ni kinywaji cha asili na chenye faida nyingi sana kwa afya ya mwili. Kwanza kabisa, maji hunisaidia kudumisha afya ya mwili, maji husaidia mmeng'enyo wa chakula, huondoa uchafu mwilini na hufanya viungo vya mwili vifanye kazi vizuri. Kila ninapokunywa maji ya kutosha na jisikia mwepesi na mwenye nguvu. Pili napenda maji kwa sababu yanapatikana kwa urahisi na hayana madhara. Tofauti na vinywaji vingine vyenye sukari nyingi. Maji hayana madhara kwa afya yangu hunisaidia kuepuka matatizo kama ya kuongezeka unene uliopitiliza au magonjwa ya nayotokana na sukari. Pia maji hunisaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Wakati mwingine mtu anapochoka au kuhisi maumivu ya kichwa kunywa maji humsaidia kurejesha nguvu na kuleta nafuu. Zaidi ya hayo napenda maji kwa sababu ni kinywaji kinachofaa kwa wakati wote. Iwe ni asubuhi, mchana au jioni. Maji hunifaa pia wakati wajoto kali au baada ya kufanya mazoezi. Maji hunisaidia sana kurejesha maji yaliopotea mwili ni wangu. Kwa maoni yangu, kinywaji kizuri ni kile kinacholinda afya ya mwili na kumsaidia mtu kuishi vizuri. Ndiyo maana naona maji ni chaguo bora zaidi kwangu. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kinywaji ni nachokipenda zaidi ni maji. Kwa sababu ni salama ya asili yanapatikana kwa urahisi na ya nafaida nyingi kwa afya yangu. Maji ni chanzo cha uhai na sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo, kuhusu kinywaji ni nachokipenda zaidi kinywaji ninachokipenda zaidi ni maji kwa sababu maji ni salama maji ni ya asili na maji yanapatikana kwa urahisi na yana faida nyingi kwa afya yangu. Maji ni chanzo cha uhai na ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kinywaji ni sehemu muhimu ya maisha yetu kwa sababu hutusaidia kupata nguvu.

Mahusiano mema kazini ni muhimu kwa sababu wa siri utendaji wa kila mtu. Furaha kazini na mafanikio ya shirika kwa ujumla. Kwanza kabisa ninajenga mahusiano mazuri kwa kushirikiana na kusaidiana. Kazini kila mfanyakazi ana majukumu yake, lakini mara nyingi kuna kazi zinazohitaji msaada wa wengine. Ninaposhirikiana na kusaidia wenzangu si tu kuwauza bali pia kujenga uaminifu na heshima kati yangu na wao ushirikiano huu hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha pili ninajenga mahusiano kwa kuzungumza kwa heshima na wazi. Kufanya mazungumzo ya heshima ni muhimu ili kila mtu ajisikie huru kueleza mawazo yake. Ikiwa kuna changamoto au tofauti mbalimbali za maoni, ninajaribu kuzungumza kwa utulivu, kusikiliza kwa umakini na kutafuta suluhisho pamoja. Hii husaidia kuondoa migogoro isio ya lazima na kujenga mazingira ya amani kazini. Pia ninajenga mahusiano kwa kushirikiana mawazo na kunapenda kusaidia wenzangu kukua kimaadili na kitaaluma. Ninapoa pa wenzangu ushauri msaada au kuulizisha mahitaji yao kwa kiwango cha kazi wanajisikia kuthaminiwa na hivyo hufanya uhusiano wetu kuwa sabiti na wenye tija. Zaidi ya hayo, ninajenga mahusiano kwa kuheshimu tofauti za kila moja. Kila mfanyakazi, ana tabia yake, ana mitazamo yake, na mitindo yake ya kazi. Kwa kuheshimu tofauti hizi na kuzingatia kila mtu kama sehemu muhimu ya timu, ninafaidia kuunda mazngira ya heshima na kushirikiana kwa amani. Vile vile kuonyesha shukrani na kusamini juhudi za wenzangu. Ni njia ingine ya kujenga mahusiano. Wakati mwingine maneno madogo ya pongezi au shukrani yanaweza kuunda uhusiano mzuri wa kudumu. Hii hufanya kila mfanyakazi ajisikie samani yake na motisha ya kufanya kazi bora zaidi. Kujenga mahusiano mazuri kazini sio tu kuhusu kuwa rafiki bali ni kuunda uhusiano wenye heshima, uhusiano wenye ushirikiano, uhusiano wenye wazi na shukrani. Wakati mahusiano haya, yapo kazi inafanyika kwa urahisi, inakuwa yenye furaha na kila mtu atajitahidi kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa kumalizia, ningependa.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu, imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kwani hutusaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na kujiburudisha. Kwa upande wangu natumia simu yangu kwa mambo mbali mbali. Lakini kuna mambo makuu ninayotumia zaidi. Kwanza kabisa natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupitia simu ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kwa urahisi. Kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijamii. Kunanisaidia kuendelea kuwa karibu na watu ninaowajali hata kama tuko mbali kijografia. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie kuunganishwa na wengine. Pili, natumia simu yangu kwa kupata taarifa na kujifunza. Simu hunipa nafasi ya kusoma habari, kujifunza mambo mapya kupitia makala video au maudhui ya kielimu. Kupitia simu ninaweza kuongeza maarifa yangu, kufuatilia mambo yanayoendelea duniani na kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia katika maisha ya kila siku. Pia, natumia simu yangu kwa kazi na kupanga shughuli. Simu yangu hunisaidia kupanga ratiba, kuweka kumbukumbu muhimu na kukumbushwa majukumu yangu. Kwa kufanya hivyo, ninakuwa na mpangilio mzuri wa muda na ninaweza kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi zaidi. Zaidi hayo, natumia simu yangu kwa burudani. Wakati wa mapumziko, ninaweza kusikiliza muziki, kutazama video au kusoma vitu vinavyonifurahisha. Burudani kupitia simu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupumzisha akili baada ya kazi au masomo. Hata ivyo, ninajitahidi kutumia simu yangu kwa uwiano na nidhamu. Natambua kuwa matumizi kupita kiasi ya simu yanaweza kupoteza muda wangu na kuathisili afya yangu ya akili. Ndiyo maana ninajitahidi kupanga muda wa matumizi wa simu yangu. Ili usiharibu ratiba yangu ya kila siku. Simu ni chombo muhimu sana. Lakini matumizi yake yanategemeana, yanategemea nidhamu ya mtumiaji.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu, ndipo tunapoishi, tunafanya shughuli zetu na tunajenga mahusiano ya kijamii. Kwa upande wangu, kuna mambo mengi ninayopenda kuhusu mtaa wangu. Kwanza kabisa napenda ushirikiano na umoja wa watu wa mtaani kwetu. Watu wa mtaani kwangu ni wa karimu na upendana. Wakati wa furaha au huzuni, wanasaidiana na kushirikiana kama familia moja. Umoja huu hunifanya nijiskie salama na mwenye thamani katika jamii. Pili napenda amani na utulivu uliopo katika mtaa wangu. Mtaa wetu hauna fujo nyingi jambo linalonifanya niweze kuishi kwa utulivu kupumzika baada ya kazi na kupanga maisha yangu bila ya kuwa na hofu. Amani ni jambo muhimu sana kwa afya ya akili na furaha ya maisha. Pia napenda urahisi wa kupata huduma muhimu katika mtaa wangu. Kuna maduka, shule, sehemu za ibada na huduma ingine muhimu zilizo karibu. Hii hunisaidia kuokoa muda na kufanya maisha yawe rahisi zaidi. Zaidi ya hayo napenda mazingira safi na yenye heshima. Watu wa mtaani kwetu wanajali usafi wa mazingira. Hupanga nyumba zao vizuri na hushirikiana kuweka mtaa uwe safi. Hali hii hunifanya nijiskie fahari kuishi katika mtaa wangu. Vile vile napenda mahusiano mazuri kati ya majirani. Majirani wanafahamiana, husalimiana na kusaidiana pale panapohitajika. Hii hujenga imani na mshikamano na hufanya maisha yawe na furaha zaidi. Kwa maoni yangu mtaa mzuri sio tu kuhusu majengo mazuri bali ni watu amani ushirikiano na mazingira bora. Mtaa wenye sifa hizi humpa mtu faraja ya kuishi na kuendeleza maisha yake kwa amani. Ningependa kusema kuwa napenda mtaa wangu kwa sababu ya umoja wa watu wake amani urahisi wa huduma usafi wa mazingira na mahusiano mazuri ya majirani.

Ripoti za kazi ni nyenzo muhimu sana kwa sababu hutumika kuelezea kazi iliofanyika. Manendeleo yaliopatikana na changamoto zilizo jitokeza na mipango ya hatuwa zinazofuata. Kwanza kabisa kabla ya kuanza kuandika ripoti na anza kwa kukusanya taarifa zote muhimu. Hii ni pamoja na kazi nilizofanya, muda uliotumika, matokeo yaliopatikana na malengo yaliokusudiwa. Kukusanya taarifa mapema hunisaidia kuandika ripoti ilio sahihi na yenye ukweli. Pili naweka mpangilio mzuri walipoti. Kawaida naanza na utangulizi unaoelezea lengo la ripoti. Baada ya hapo naandika sehemu ya maelezo ya kazi iliofanyika, ikifuatiwa na mafanikio, changamoto na mwishoni naweka mapendekezo au mpango wa kazi unaofuata. Mpangilio huu hufanya ripoti iwe rahisi kusomeka na kueleweka. Tatu, natumia lugha rahisi ya wazi na ya kitalamu. Hii husaidia kuepuka maneno magumu yasioeleweka na kuhakikisha ujumbe ninaotowa unaeleweka kwa mtu yeyote. Atakaesoma ripoti hiyo. Ripoti nzuri inapaswa kuwa wazi na isioleta mkanganyiko wowote. Vile vile naweka vielelezo pale lipoti inapobidi. Kama vile jedwari takuimu au oloza fupi vielelezo hivi husaidia msomaji kuelewa taarifa kwa haraka na kuona maendeleo kwa ulaisi zaidi. Baada ya kumaliza kuandika naipitia ripoti yote kwa makini ili kurekebisha makosa ya taagia salufi au tarifa zisizo sahihi. Hatua hii ni muhimu kwa sababu makosa madogo yanaweza kupunguza ubora wa ripoti. Mwisho kabisa nawasilisha ripoti iyo kwa wakati uliopangwa. Naheshimu muda na kueshimu muda ni sehemu ya wajibikaji kazini na huonesha nizamu katika kazi. Kwa ujumla, ninaanda ripoti ya kazi, kwa kukusanya taarifa, sai, kupanga vizuli, kutumia lugha rahisi, kuweka vielelezo na kufanya mapitio na pia kuwasilisha kwa wakati. Njia ii, hunisaidia.